Wakati na pohitaji kustarehe, napendelea kufanya shughuli zinazo nifanya nijisike vizuri na kupumzika akili na mwili. Mara nyingi hupenda kusoma vitabu au kuangalia filamu au vipindi vya burudani. Wakati mwingine, hupenda kusikiliza muziki wa taratibu au podcast ambazo zinatoa maarifa na zinaburudisha. Pia napenda kutimia muda wastarehe kufanya michezo midogo ya mwili kama kutembe au kufanya mazoezi nyepesi ili kuondoa uchovu na kupata nguvu mpya.